Kuna vyakula vya aina mengi sana, lakini nikiweza kusema kutaja ile chakula ninayopenda sana, labda niseme wali, wali ni chakula wali ni chakula tamu sana, ikiambatana na maziwa, ama mkate, ama soda.

Bahari sijauona kwa sasa naioneanga tu kwa televisheni, kwa simu, kwa picha na siku moja nitaenda kuona bahari na macho yangu kivyangu Hilo ni ndoto langu moja niliyojipa kwa maisha. Ya kwamba nitaweza kujionea bahari na macho yangu kivyangu.

Kazi ni nazataka kupandishwa cheo, nikue kama manager, ni pandishe cheo, na nisi pigi ya miaka mingi Nikimaliza miaka zini nadai, kutoka hapo nitafuta kitu nyingine ya kufanya, siwezi taka kushinda kwa kampuni moja.

Chakula, hakuna kitu ingine mtu anaweza kosa kununua isipokuwa chakula UkiKosa chakula utajiumiza wewe mwenyewe, chakuli inakujenga mwili Ukiwa unapitia mengi, chakula ndii pia unawazapotelea Chakula, chakula, mwili mwili juu, lazima ujipee mwili shukrani, huwezi kosa.

Naishi tu maisha safi aheshimu kila mtu Asikue mtu mbaya Sikue mtu anakoni watu wengine Sikue mtu anapenda vurugu asikue mtu anapenda pia mihadarati Mihadarati zina maliza watu huku nje Lazima ukuemtu safi.

Kuona michezo, kushiriki katika michezo, haijali ni michezo ipi, bora ni mchezo. Mchezo ni kitu ingine safi sana. Ukicheza mpira, ukicheza mpira wa vikapu, ukicheza ruji, zote ziko tu sawa, ata mchezo wa handball.

Kujifunza mambo mapya labla tuingie kwenye internet na wanangia kwa youtube unajionia mambo unajionia video zinaongelea mambo mingi sana Kuna yenye inaongelea history kuna yenye inaongelea teknologia kuna yenye wanaongelea filamu.

Kukinyesha kenye nafanyanga sana labda kuchotelea maji. Juu saa zingine maji inapotea kwenye mfereji. Na kukiwa hivyo ama maji inakuwa chafu, lakini hiyo ya mvua inakuwanga safi. Kwa hivyo tunawekanga mabesheni nje na mamtungi.

Mara moja, siwezi fua mguo zaidi ya mara moja, hii ni kupoteza wakati, hii ni kupoteza bado maji, hii ni kupoteza bado pia sabuni nguo unasanya wiki moja, wikendi, ile siku ya juma, juma pili, unafua mara moja zaote.

Rafiki wangu wa karibu unaitwa Samson, nimejiuana na yeye miaka karibu sasa kumi na na tatu tumetoana mbali, tujiwana, tukiingia shule ya upili Tumepoteleana lakini baado tunaongeanga kwa njia ya simu na kutumiana barua za kipepe.

Napenda mchezo wa soka mpira mpira mpira ni ile mchezo kubwa duniani mzima iko na wafuasi wengi timu napenda kuona ligi ya kingereza timu nayoishabikia inaitwa Bolton Kuna mchezaji mmoja mzuri alikuwa anaitwa nimesahau jina lake kwa sasa.

Youtube. Vida mingi sana nazionea Youtube Kikuwa na kitu inaongelea kuhusu teknolojia, historia, naingia Youtube najionea hizo Najionea hizo videos zote zinazoongelea kuhusu hiyo kitu yenye inaongelea. Hakuna mahali pengine naeza sema naingiaga.

Kampuni ya Samsung bidhaa zao zinakuwaga za hali ya juu nakuwanga nimewapa sifa kukua wanatengeneza bidhaa za bora kama ni simu niko nayo kama ni televisheni ninapanga kununua ya Samsung Hata ile ya kuosha nguo bado napanga kununua ya Samsung.

Ndoto yangu kubwa nikiezasema kwa sasa ni nikizeeka maisha isikue ngumu Nikizeeka nikue na maisha nyepesi nisiteseke kama waze wengine nawaona huku nje mtu amezeeka ako na miaka sitini lakini bado anang"ang'ana anasikumana na maisha juu hawezi ishi hivyo na mimi siwezipenda hiyo Kwa sasa lazima nijipange ndio hata nikigonga miaka hamsini na tano nikijua maisha ingine niko sawa.

Pizza ndio naeza sema ni chakula cha kigeni enye nimeonja siku ya kwanza kuonja pija Pizza ilikuwa baridi Haikuwa na ladha nikashindwa hii ni nini manze nakula sasa iyo siku ingine Nikapatana nayo at least kama iko warm Nikauma kumbe hiko hivi enyewe ni chakula unafaa ukule ikiwa moto.

Lazima uelewe mada ya nini mnaenda kujadiliana na wale mtakuwa nao mkutanoni Pia lazima kwa hiyo mada mweze kueleza kile kinacho ongelewa cha maana na pia muna jadiliana vizuri na wale wenye wako mkutanoni.

Kila mwisho wa mwezi, naeza kukaa kivyangu, mahali, ambapo hapana kelele. Naweze kufikiria nyuma, naeza kuangalia mwezi huu mzima unaoisha ni wapi nilikuwa nakosea, ni wapi nilikuwa nafanya mambo yasiyo yanatakikana.

Mazoezi nayapenda kufanya jioni wakati nimetokea kazi kwa kuwa Una fursa una nafasi mwingi una wakati mwingi wa kufanya mazoezi yale yote unayataka angalau pia unakuwa umechoka kutokana na kazi unaofanya ila unayaweza kuwa na mpumzo kidogo na uendele na uweze kufanya mazoezi yako mpaka ile wakati utafaidika nae.

Wali, wali ndio unakula Wakati mingi mchana Unajua wali miraisi kutayarisha Unachukua mchele Unaweka kwa sufuria Unawongizia maji Unaacha ya nachemuka Baale hakuchemuka wali umekua umewali Usha hiva Unaweza yaungizia tamafuta Unaweza yaungizia Chumbi Iwe tamu.

Kazi ninayodhamini ni kuwa rubani kuwa rubani ni kitumzuri sana Unaeza kuendesha ndege Unaeza kusafiri inchi tofauti tofauti ni kazi mzuri sana kama ningekuwa na uwezo ningependa kufanya kazi huwa ila huwezi kuwa na uweza.

Uhusiano bora katikati ya wafanyi kazi wenyewe kuheshimiana katikati ya wafanyi kazi wenyewe Kila mtu anajitia bidii kwa kile anachafanya Hakuna kusumbua mwingine kwa kuwa ukileta usumbufu kwa hii kazi inaweza kuathili hawa watu.

Napenda aina ya action Kuna filamu mingi za action kama Rambo kama Once Upon a time in China ya filamu ya huu mtu anaitwa Jay Lee na pia kuna ule inaitwa The Eye of the Dragon Kuna pia kuna hii inaitwa The Beekeeper.

Napenda kutuwa michango michango ni usaidizi kutoka kwa jamii mzima Kila mtu anaeza kujitolea kutoka mfukoni wake kusaidia mtu kibinafsi ama kusaidia jamii yenyewe Sadaka nayo ni tafauti Sadaka nayo ni kitu ya kutuwa kwa mwenyezi mungu na uneheza kutuwa kwa mwenyezi mungu na upate mubiri wenyu ana zikula.

Ndiyo, teknolojia sauti tunatumia kwa vitu mingi kama kwa usalama wa simu yako, kama ni voice detector unaweka sauti yako, ndo yu inakufungulia simu mungu mwingine, hwwezi kuja kuchokora simu lako, ama pia unatumia kwa kutuma meseji hivyo na mnauwa.

Unasikiza ngoma kisha maliza kusikiza ngoma na kula chakula baada ya kula chakula na chukua baisikeli natoka inje niende naendeeshe baisikeli kutoka mahali hapa mbaka pale Nikisha maliza hivo narudi nyumbani na lala.

Makosa kazini na shugulikia kwa njia ulio aandikwa katika magizo, kampuni, wastakabadhi na wakubwa. Wote tunakuja, tunapatana mkutano na tunaeza kuzungunza ili tujadiliane ni wapi mtu anafaa ajielekeze vizuri.